Chumba ambalo nakipenda nyumbani ni jikoni, sababu ya kupenda jikoni ni kwa sababu hapo naeza pika chakula, napenda kupikia familia yangu na mtoto wangu, so nikiwa jikoni mara nyingi huwa napika mchele, mchele, wali, ugali, ama chapati, so nikiwa ndani ya jikoni mimi huwa na furaha sana, napenda sana kupikia familia yangu.

Wiki yangu ya kazi huwa naipanga kutoka monday hadi friday sana sana mi huanza na kufanya zile kazi ambazo sikuwa nimemaliza kazi ya ambazo zinahitajika haraka after baada ya hayo mi huwa na sasa fanya hizo kazi zingine pia sana sana hapo siku ya alhamisi mi huwa nasoma kwa sababu pia najaribu kuendeleza masomo yangu ili niweze kupanda juu ngazi juu ya ngazi nikiwaa kazini.

Mafanikio ambayo nayapata kazini ni kuwapata marafiki. Najua hiyo, watu wengi wakisema hii inakaa ni kama si achievement, lakini sikuwa na marafiki wengi, lakini sasa kazini nilikuja nilikuja nikapata marafiki wengi, pia nimeweza kubroaden my horizon ya kufikiria, ninaweza kufikiria vizuri na pia nimeweza kupata awards kadhaa kwa sababu ya ile kazi ninayoifanya.

Ndio, napenda kununua vitu mtandaoni, lakini pia kuna hilo uwoga ambapo na ukinunua kitu mtandaoni ya ujui kama ule mtu ni muuzaji wa ukweli, lakini napenda kununua vitu mtandaoni, huo inanifraisha sana kwa sababu mtandaoni unaezanunua kitu kutoka mtu ako mombasa. Sana wewe kwa Nairobi unaezanunuwa kitu kutoka mtu ako kiambu yaani wewe ukiwa murang'a so inasaidia sana kubai vitu mtandaoni na ninaapenda kwa sababu pia vitu hukuwa kwaliti mzuri.

Mimi napenda kahawa. Sababu ya kupenda kahawa ni kwa sababu kahawa huonja vizuri kushinda chai. Wakati naandaa kahawa huwa nachemsha maji moto naweka kahawa yangu ndani inachemka. Baadaye naeka kwa kikombe na sukari na maziwa tu kidogo sababu sipendi maziwa sana. Pia wakati mwingine huwa naweka iliki Napenda kuikunywa sana asubuhi na nikiwa kwa nyumba na after uzuri wa pia wa kahawa ni ati kahawa hufanya mtu achangamke inasaidianga mtu awe alert During hiyo period so huwa napenda kukunywa kahawa.

Napenda chakula chenye mafuta najua some time watu wakati mungine huwa Anasema chakula chenye mafuta si vizur na ni ukweli lakini mimi huwa napenda ladha ya chakula yenye mafuta nikipika kama hata ni mchele nachemsha mchele kwa maji huwa naongeza mafuta kidogo ili ipe ili test mzuri so huwa Yes napenda chakula chenye.

Sana sana huwa natumia kompyuta kwenye kazi. Fanya kazi katika, kampuni ya m a ya bima Tuo wakati mingi humimi hutumia kompyuta kufanya analysis, kutumia tools, a za sayansi kama SPSS sos sana sana. Pia napenda kutumia kompyuta ku ku kuj kuona t em vipindi, kusikiza miziki, ama kutuma pia mesi.

Ili kujitunza mimi huwa naenda kutembea sana ili mwili wangu uwe na afya mzuri pia nala vizuri saizi na jaribu pia kupoteza kilo ishirini ili niweze kukuwa na unini kilo mzuri so saizi ili kujitunza mimi huu tembea pia mimi huu penda kulala vizuri ili niweze kukua alati ni napoamka na pia kusoma bibilia ya najuwa kukua karibu na mungu inasaidia mtu kukua kwa le right mind frame. So sana sana ya alebi ufanya.

Naam napenda kuoga kwenye maji moto maji kwanza iwe ile moto kabisa huainafanya mwili isikie vizuri nikiwa msafi na pia inasaidia ili mwili ilave vizuri ukiwa unatumia sabuni so mimi hupenda kuoga na maji moto hata kushinda kuoga na maji baridi hata kukiwa na baridi nje nitatumia maji moto kuoga.

Mambo ambayo nafanya kuongeza uzalishaji wangu ni ku ni kuweka vipaumbele, kuthibiti muda wangu vizuri na kupunguza vitu ambazo zinanivuruga, vitu ambazo zinanifanya niwe na wasiwasi. So napenda kukuwa kwa ile hali ya utulivu na kufanya tu kazi.

Napenda kutazama michezo. Kwa wakati huu kilo zangu ni mingi kidogo so huwa siwezi kujiunga na watu ambao wanapenda kucheza michezo. Lakini nikiwa shule ya upili nilikuanga captain wa badminton so. Naeza penda kurudi hapo kukua nacheza michezo lakini kwa wakati huu napenda kutazama michezo sana sana napenda kutazama mchezo wa mpira ama kuona watu wanakimbia.

Na napenda sana kucheza ngoma ule mwanamziki mi upenda sana kusikiza anaitwa Vibs Katel napenda sana kusikiza ngoma zake wata ukiwa wakati wa asubuhi nimeamka nitaweka ngoma nisikize na ngoma iwekwe ile full volume ile niweze kusikiza mziki vizuri so napenda sana kucheza ngoma kuangalia pia video za ngoma na pia kuona watu wakiimba live.

Ile zawadi mzuri sana ambayo nimewahi pokea ni kupewa simu ya iPhone 13 Pro Max nilipewa na rafiki yangu alininunulia kwa sababu simu yangu ilikuwa imeharibika so ndo ile zawadi mzuri ambayo nimeshawahi ipokea hadi ndo sahi natumia na naipenda sana huwa inafanya kazi vizuri naipenda.

Nashugulikia muda wa mwisho kwa kupanga kazi yangu vizuri ile kazi ambayo inahitajika kwa haraka sana mimi huwa ninaanza nayo ndio niweze kufanya hizi kazi ambazo hazihitajiki kwa haraka baadae ili niweze kumaliza kazi before huo deadline ufike.

Ndoto yangu kubwa maishani ni kumake it in life, nataka niwe na kazi mzuri sana, nipate bwana mzuri, nipate watoto, niweze kuishi kwa nyumba mzuri na kubwa, nipate gari kubwa na mzuri, nikue na pesa hadi kwenye banki akaunti ili, muda wote nitaishi na pia watoto wa watoto wangu, hao watakuwa na pesa ambayo wataeza kuishi vizuri, wataeza kusoma vizuri, niwe na afya mzuri, familia angu iwe na afya mzuri. So hiyo ndo ndoto yangu kubwa maishani.

Napenda kula ugali lakini pia napenda kula wali. Sababu nimechagua ugali ni kwa sababu ukikula ugali unasikia umeshiba zaidi ya vile ungesikia kama umekula wali, pia ukikula ugali utakaa umeshiba kwa wakati mrefu. Wali wakati mwingine hua tu inaonja blunt, haina test, haina ladha, so hua naprefer pia kukula ugali na pia kwa ugali unaweza kula na vitu mingi sana so hua na prefer kula ugali.

Majira ambayo napenda ni wakati wa mvua. Napenda sana wakati wa mvua kwa sababu hali ya anga huwa mzuri. Ukisikiza joto unaeza kulala vizuri. Kukinyesha, kunakuwa, hata kama kuna matope, si matope ile mingi. Lakini the sky huo inakaa iko na giza kidogo. So mi huwa napenda sana wakati wa mvua. Wakati wa mvua sana sana nitakaa maybe kwa nyumba ni watch ni tazame movie katika televisheni na pia kuwa hali ya hewa hukuwa cool kuna ile si joto sipendi wakati wa joto ni ile haina mambo mingi like cool.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni kutibu watu. Najua saizi maybe miaka imeenda sana lakini ningependa sana kujua kutibu watu. Ujuzi huu ni muhimu kwangu kwa sababu zela nilikuwa shule kidato cha pili. Nilitaka sana kukuwaa mpasuaji watu. Lakini sasa sikuweza kupata alama za kuenda kufanya nini. Sijua hizifunza ujuzi huu hapo awali, lakini ningependa kujifunza. Vile ningependa kujifunza, ni kurudi shuka teka shule. Ile niweze sasa kusomea upaswaji, niweze kujua kutibu watu. Na wakati mzuri wakuanza saizi, sijui kama nina hile wa time ya kuanza, lakini ningependa. Before nifike the money ni ningependa kujua.

Kitambo nilikuwa napenda kulala mapema ili niamke na jua of late nimekuwa nikipenda kulala kuamka later na kulala pia usiku sana kukiwa nagiza ile kabisa so now days na prefer kulala kuamka na jua.

Hapana sijui kuendesha baiskeli. Tangu ni kuwe mtoto sijai jifunza kuendesha baiskeli. Saizi mi ni mtu mzima. Bado naogopa kuendesha baiskeli. Naona ikiwa kazi ngumu sana kuendesha baiskeli. Kubalance. Pia kuna venye ukifika kwenye mlima. Ukiwa kwa baiskeli unakaa ni kama kuna unaeza angu. Ka so hapana sipendi kuendesha baiskeli.

Huku Kenya jua, hukua kubwa na hua yachoma. Sana sana jua ya hapo saa nane. So lakini tumezoea sisi kama wakenya, sisi kama watu weusi, tumezoea kukaa kwenye jua. So mara mingi hua hatujikingi na jua. Lakini inafika wakati maybe jua ni imezidi sana. So mara mingi hua unatembea na kofia. Ili uvae ndio uweze kujikinga na jua pia kutumia sunscreen ili usipate sunburns na kuensure tu hauko wakati wa sa nane hauko nje ili usichomeke na jua.

Nafanya kazi katika kampuni la BIMA, yani authority ya BIMA, the regulator wa BIMA, Kenya mzima, inaitwa Insurance Regulatory Authority. Kwa ukweli siku chagua hii njia, hii njia ni kama ilinichagua. Nikisema, kitu ambacho nakipenda kuhusu kazi hii ni kwa sababu wanalipa vizuri na pia mtu anapata insurance poa. Changamoto ambayo tunayopitia ni ati kazi huwa mingi sana, huwa na deadlines mingi za kufanya, kuna kazi mingi za kufanya, unapata data mingi sana ambayo lazima uianalyze na kazi gani, kitu gani ningependa kubadilisha. Katika kazi yangu vipi ni wale watu tunao fanya nao kazi Pia ningependa kubadilisha namna ambao ambayo watu wana handle situations Kuna watu pia wanahasira mingi sana watu wanakasirika haraka wanafanyia watu makelele huwa sipendi hio kitu hiyo ndio kitu ambayo ningependa kubadilisha katika kazi.

Kwa ukweli wakati huu huwa siendi maktaba. Nikiwa secondary, tulikuwa tunenda maktaba wakati wa somo la kiswahili, ili tuweze kusoma vitabu. Tuweze kusoma vitabu kama setbooks, lakini wakati huu huwa siendi maktaba. Mara ya mwisho mimi ya mimi kuenda maktaba, ilikuwa wakati ambapo nilikuwa shule.

Yategemea ni vitu gani naenda kununuwa. Kama ni manguo maramingi mimi huenda soko ili kununuwa thrift clothes kwa sababu hiyo huwa na bei nafuu. Kuna duka ambayo inaitwa Think Twice inakuanga na nguo mzuri sana ambazo unaeza nunuwa kama ni vitu vya kukula jikoni huwa naenda supermarket. Kama ni nyanya, vyungo vya kupika huwa naenda soko So yategemia sana sana ni vitu gani, vitu vya aina gani nataka kununuwa, pia kama ni make up kama ni manguo za wakati mwingine mimi huu order online ili yaweze kuleta kama ni marashi hua nanunua online.

Nafuata timu ya Manchester United. Pole mbona nasama Manchester City huwa nafuata timu ya Manchester United. Mchezaji ambao huwa nampenda sana ni Bruno Fernandez. Najua saizi timu yetu ya inafanya vibaya pia niliona coach alifutwa kazi. Lakini nina hope ya kuwa tasa tutakuja kuwawashnda Tunaomba timu iweze kufanya vizuri, i-manage the players vizuri The next season, sisi ndo tutakuja kushinda.

Napendelea kusoma, lakini pia napendelea kuandika, napenda kusoma sana sana kama ni novels, napenda sana kusoma novels, pia vitabu Lakini pia napenda kuandika, sababu unajua ukifanya mtihani ama kama uko na interview ama Kitu kama hiyo, mara mingi ukisoma inaweza kupotea Lakini sasa ukisoma and then uiandike chini, utakumbuka vizuri, na utakumbuka kwa haraka so napenda yote kusoma na pia kuandika.

Mtandaoni habari yangu mi huitoa kwenye x-Twitter. Twitter, mimi bado huiita. Twitter, Twitter huwa na real-time news. Yani, kitu itatendeka saizo saizo, ni itakua imeshawekwa kwenye mtandaoni. So, hau silazima ungoje hadi siku ijayo ama hadi saa kumi usiku ama wakati mwingine ili upate the news. Ikitendeka tu hivi, uingie Twitter utaipata. So napenda kusomea habari twi.

Kazi ni changamoto ambayo mi hukutana ni kukuwa na kazi mingi. Kuna wakati unakuja unapata uko na kama ten documents za kuzifanya na zote zinafaa kuisha Friday. Uko na kama siku tatu ama siku mbili ukuwe umwzimaliza kazi izo zote. Pia kufanya kazi na kuna watu ambao ni wagumu. Sana kazi yangu ina involve kuenda kwa watu na kuomba data. So unapata unaenda kwa mtu anakuambia si yeye ako na ujumbe huu, unaenda kwa mwengina anakuambia rudi kwa huyo mwenye umetoka kwake ye ndo ako na ujumbe anakuambia apana. So kunakuwa na huo mvutano hapo kati kati na pia wakati mwingine ni vile hakuna wakati wa kupumzika. Ikifika saa saba ukitoka unapata hadi wakati mwengine hauendi kukula lunch unaketi tu hapo ndo ili uweze kumaliza kazi. Sasa utatoka tu ikifika five jioni.

Nalea nywele yangu kwa kuisuka naweka protective kitu inatoa protective hairstyles naisuka na kumake sure yakua imewekwa vizuri, misuko ya vizuri pia kupaka mafuta. Kuna mafuta ambayo najitengenezea ambayo ni mchanganiko wa coconut oil, rosemary na moringa. Nikitumia hiyo mchanganiko napaka kwenye scalp yangu na kuweka maji kidogo tu na conditioner ili nywele yangu imee.

Wakati wa furaha vile ambavyo ninajifurahisha ni kuenda nje na marafiki wangu, kukaa na mtoto wangu, kutazama televisheni ama tik tok na pia kuenda kuogelea napenda sana kuogelea pia napenda kuenda kwenye club sana wakati mwingine na kujiburudisha tu na marafiki.

Eeh, hii swali lako limenifurahisha ramani sijawahi ona ramani tangu nizaliwe. Mimi wakati ule mwingi natumia Gps kama ni mahali sijui pakuenda lakini ramani sidhani kuna wakenya wengi ambao ata wameona ramani kwa macho mimi mmoja wao maybe kwenye Tv kwenye movie ndio nimeona ramani lakini mara mingi mimi hupenda kutumia gps, google maps kwa sababu hio inakonyesha the exact location itakuambia enda mbele, rudi nyuma kata hii kona. So, pia kama ningekua nimeona ramani pia Najua ningependa sana kutumia GPS Kwa sababu GPS inakuwenyesha vili ambavyo unafaa kuenda Itakueleza, itakuongeleza, yani hivyo ndio namaanisha pale pakuenda.

Nikiwa mdogo nilipenda sana kusikiliza radio jirani wetu alikuwa na radio ambayo alikuwa napenda kucheza station fulani ilikuwa nitua kisi fm pia nilikuwa napenda kusikiliza kwenye simu aa kwa sabu kwa simu the built in fm radio nikuwa napenda sana kusikiliza lakini wakati huu sisikizangi sana radio aa nafikiri la kuwa radio imeende ikaishaisha nowadays kuwasisikizi.

Kazi ambayo naidhamini sana ni ya kukuwa ni daktari kwa sababu daktari huwa wanatibu watu wanasadia watu kukuwa na maisha peta mtu anaeza enda apate ajali lakini daktari atafanya jala lake juu chini ili aweze kusaidia uyo mtu kuishi so kazi ambayo naidhamini sana ni daktari upasuach na pia wanatibu wagonjwa.

Napenda sana sana kuenda out na marafiki wangu yani tuketi tu chini mahali, tupige gumzo, tule chakula kizuri, tudensi, tusikize muziki, na pia tukunye kakinywaji hapa na pale, napenda pia kuwapigia simu kuwajulia hali kama wako sawa na pia kuenda children's home kuona watoto wengeni mimi na marafiki zangu tunapenda sana kuenda kuona kusaidia watoto ambao wako children's home.

Nasherekea mwaka mpya na kwenda kuona nyanya yangu. Nimekaa sana muda mrefu sana bila kumwona so tulienda tukamwona, tukachinja mbuzi, tukapika chapati, tukashirikiana, tukakula pamoja, tukapiga gumzo, tukadensi. Pia baadae hapa nilienda kuona shangazi wangu, nikawajulia hali na familia yake, wakati ambapo nilirudi tukaenda kanisa kuomba ili mungu atusaidie tukuwe na mwaka mpya na tukuwe na mwaka mzuri throughout.

Ambapo naishi hakunaa hatuna AC. So huwa na prefer upepo kwa sababu nitaweza tu kufungua dirisha na nii it ni natural. Ni yani si artificial kama ile ya AC ni kama kuna uh upepo inabeba ubaridi, utasikia vinzuri, pia the pollen in the air inanukia vinzuri, kwagu mi nasikia ikinukia vinzuri sana. So huwa mimi napenda kusana kukiwa na upepo aaa ya.

Mara mingi mimi husherehekia sikukuu na kuenda kuona nyanyangu na marafiki wangu wakati huwa Christmasing, nili enda kuona nyanyayangu na tukaka kapa moja na pia cousins wangu na familiar yangu Tukajuliana hali na kuona pia na penda kusherehekia sikukuu, pia tunakutulia Unajua ni vizuri kutulia kwa sababu umekuwa ukifanya kazi sikumingi So wakati hume pata wakutulia, kuketi tuchini, kurelax, wana penda pia kufanya hivyo.

Wakati wa mapumziko ya mchana mi hupenda tu kuketi chini kwa sababu ah umekua nimekua nikifanya kazi kutoka asubuhi so mi hupenda kuketi chini ili niweze tukurelax kugather my thoughts na kuendelea ili niweze kuendelea na siku vizuri.

Na kumbuka mwalimu wangu wa hisabati halikuwa naituwa mr oscar mr oscar alifanya sana nikapenda hisabati hadi nikaweza kupita mtihani wangu mr oscar alikuwa nafunza vizuri sana na pia ya alikuwa nanipenda alikuwa minifanya ni kue the class representative wa hisabati suwa nilikuwa na msadia wakati ambapo hahisi vizuri ama amechelewa kukujadara sani ya na niambia ni niyelekeze darasa kufanya maswali haya na haya na pia kunionyesha jinsi ya nikishindwa na swali ya likuwa na nisaidia na niita katika ofisi ya kia na nisaidia kufanya swali hilo.

Kwanza ninapofika kazini, nikupangusa ambapo na keti, niki aaa tena badaa ya huyo na na kunywa chai kiamsha kinywa changu, kile nimebeba tena ndio sasa nifungwe laptop ni anze kazi. Na mimi kwa kuanza kazi kwanza ni kusoma e-mails kama nimepata e-mails usiku ili niweze kuzirespond ama kama maybe ni kazi ambayo napewa baada ya ayo sa ndo ninamalizia kazi ile ya jana kama sikuwa nimemaliza na kutuma out aaa kazi kama nilikuwa nimemaliza ambayo inafaa kutuma hiyo siku and then sasa ndiyo nianze na ile kazi ambayo nilikuwa nimepanga nitafanya hiyo siku.

Kwa kweli hili swali sijui kwa sababu kusherekea baada ya timu ile na ambayo na penda wacha ka nipeane mfano kwa mpira na penda timu ya Manchester United. Wakishinda nita furahi, nitaruka ruka. Lakini si wakati wote kuna wakati nita sema kitu kama yes ni furahi. And then ni keti tu chini ni enedele kutizama mpira. Kama gemu imeisha, nitaenda tu nyumbani na furaha sitafanya more I won't celebrate more nitaketi tu, nitafurahia ndani, na niendele tu, so yeah.

Naam napenda kuvaa vipuli ni ma wakati kama huu nina vipuli moja mbili, tatu nne, tano sita, nina vipuli sita, nne kwa masikio kwa sikio la kushoto, mbili kwa masikio ya kulia. Na pia nilikuwa na kipuli kwenye pua lakini hio ulifungana na pia nilikuwa na fikiria kuweka moja hapa kuongeza kwa masikio ya kulia lakini niliona maybe itakua sana lakini sana napenda vipuli. Napenda nikienda soko nitanunua vipuli mingi kama ni ya gold, silver ama hata hii ya plastic huwa rembo sana pia.

Naam nimeshawai kuona bahari. Nikiwa kidato cha nane. Wazazi wangu walinipeleka Mombasa. Nikaona Indian Ocean. Ilikuwa mzuri sana. Pia wakati nilipokua mkubwa. Nikiwa hapa kwa insurance regulatory authority. Tulienda pia na tukaona bahari. Bahari ilikuwa rembo sana. Ilikuwa blue. Maji ilikuwa baridi vizuri. Na pia hiyo hali ya angai. Hapo mkiwa kwa bahari ilikuwa mzuri nilisikia vizuri sana miguu yangu ilipo kanyanga mchanga kwa sababu sikuwa nimewai kanyanga mchanga so ilikuwa very good experience nilihisi vizuri na nime na kuenda hapo kwa bahari hadi kuketi na kulala kidogo kupumzika ilikuwa very calm.

Chakula ambacho napenda zaidi ni loaded fries napenda viazi ikipikwa kwa aina yoyote ila wakati huu najaribu kupunguza kilo za mwili lakini viazi karai, loaded fries, chips huwa my favorite huwa napenda sana kuzikula.

Naa nimeshe kufikiria kwanzisha biyashara yangu ni meikuwa nikifikiria kwanzisha biyashara ya kuuza make up na wings kile ambacho kiminifanya nisianzisha biyashara yangu kwa wakati huu ni kukosa pesa za kwanzisha biyashara Lakini nikipata pesa naezapenda sana kuanzisha biashara kuuza make up ya wanawake na pia wigs lakini pia ni kuna wakati pia nikuanataka sana kuweka nyumba za kukodisha yani ni kueleka Landlord ni iweke watu waweze kuhishi vizuri ili kusidia pia watu kupata nyumba za kuhishi na kujenga nyumba mzuri za kuhishi.

Naam natumia teknolojia ya sauti kwa apps ambazo zinaitikisha kukua na kutumia sauti. Badala ya kushina nikiandika kama natafuta kitu kama pale ya YouTube. Badala ya kushinda nikiandika kutafuta wimbo ama kitu na weka hiyo kitu ya sauti nasema ambacho kili ambacho natafuta ili inaniwezesha kuipata haraka. Inasaidia, inarahisisha kushindo mtu aseshinda kitaipu kama maybe mtu wajiri neno wa majina inavyoandikwa so inasaidia pia.

Katika kazi sisi huwa na kitu inaitwa KPI, Key Performance Indicators. So, kwa kila mwezi, kila mtu anakuanga ameshajua KPI zake ni zipi. Lazima ufanye hii kama pia kuna kitu inaitwa strategic plan ambapo tunatoa the activities ambazo kila mtu anafaa kuwa amefanya. So, una utaambiwa lazima ukuwe umetengeneza like concept papers kumi. So, ukitengeneza malengo yako, unaandaa, unaangalia zile vitu ambazo unahitajika kuyafanya ili uyaweke kwa your calendar ndio uyafanye ndio mwisho wa mwezi ukuwe umeshayafanya yote.

Kiongozi mzuri ni mtu ambaye anafanya, anasema na anatenda, akisema atatengeneza barabara, atatengeneza barabara, kiongozi ambaye hana corruption, kiongozi ambaye hajai patikana katika wizi, uwaji, ambaye pia kiongozi ambaye ni mpenda mungu. Unajua mtu wakilidiwa na mungu atakuwa mtu mzuri. Kiongozi pia ambaye anapenda watu wake. Kiongozi ambaye pia anaelewa economics ya country.

Aina ya muziki ambayo naipenda ni dancehall Dancehall ni muziki ambayo unaimbwa na watu wa kutoka jameika sana sana ile muziki muimbaji ambaye yule nampenda sana anaitwa Vybz Kartel yeye hukuwa na nyimbo mingi sana mzuri na yeye huimba vizuri Mimi husikiza muziki iwe asubuhi iwe wakati wa kwenda kulalente ama iwe usiku Nausikiza muziki wakati wowote, ena husikia vizuri sana nikisikiza muziki.

Napenda sana kukula sukuma wiki sukuma wiki inaitwa collard greens kwa kizungu napenda kula sukuma wiki kwa sababu inasaidia kuongeza damu na pia tasti yake ni mzuri na unaeza kula sukuma wiki na chapati unaeza ikula na na ugali unaeza kula na nyama napenda kukula pia sukuma wiki na mchele.

Napenda kuenda out kuenda kujivinjari na familia yangu pia napenda kuenda kanisa na familia yangu ili tukamwabudu mungu napenda pia kuwatch movies na familia yangu nina mtoto ambaye napenda sana kutazama tv na kutazama katuni so mi hupenda sana tuketi pamoja tutazame tukiongea ili kujuliana pia hali kuspend time together na pia kumpeleka aende kaogele akule chakula mzuri napenda pia kupikia familia yangu Nikiwaona wakifurahi kukula chakula ambacho ni mimi nimekipika mi huwa nafurahi sana.

Naam napenda hadithi za ajabu napenda sana kusoma hadithi za ajabu nakumbuka nikiwa katika kidato cha kidato cha tano hapa ama kwenda nane nilikuwa na nimeanza hadi mimi mwenyewe kuandika kitabu changu cha hadithi za ajabu na pia marafiki zangu wasome so ndiyo napenda sana kuso kusoma hadithi za ajabu.

Rangi ambayo naipenda sana ni rangi ya color pink kutoka ni kuwe mdogo nilipenda sana rangi ya pink kwa sababu inakaa vizuri kwa wa wa wasichana kwa manguo ukivaa pia ama pia hata kama ni makeup ambayo najipaka upake apa eyeshadow rangi ya pink huwa inakaa vizuri na pia mtoto wangu anapenda sana rangi ya pink lakini pia napenda rangi ya white Kwa sababu ni kuna mtu aliniambia nikivaa rangi ya white huwa inanitoa vizuri nafanya nikae vizuri sana nayo so napenda rangi ya pink na white.

Kwa sasa kipindi ambacho nakipenda televisheni ni kuwatch YouTube, kuna content creator ambaya anaitwa Zizi, huwa na content mzuri sana yeye anaishi South Africa. So napenda sana kumtazama kwa sababu kipindi chake kinaniwezeshanga kuona vile vya kuishi. Yeye ni mama pia so ninaonanga pia ni aje kukuwa mama bora na bibi bora. Napenda ambavyo anavaa nguo zake. Napenda ambavyo anajibeba yeye kama mtu. Na ile nyumba pia anaishi anatuonyesha ni aje kuweka nyumba yake ikuwe safi na kufanya mambo mazuri.

Napenda na sipendi kula popcorn. Napenda kula salted caramel popcorns. Hizo hua tamu ama chocolate popcorns. Lakini sipendi vile ukishakula huwa unabakia na vitu kwenye meno hizo sijui yaitwaje. But kuna wakati mtu hubakia nazo. So napenda na sipendi.

Nakuna harufu mingi sana ambazo nazipenda, napenda harufu ya chakula na manukato ama wapeta pia harufu ya kukiwa tuna hewa ya anga safi manukato ambayo napenda sana kwa tunukia ni Delayla, hayo ndo mimi huwa natumia Yehuwa ya anukinukia vizuri ya anukinukia kama mauwa A unajua wakati unasemekananga harufu pia yanaeza kupea memories so mimi huwa nakumbuka kuna harufu hii moja nikisikia mimi huwa nakumbuka kijana ambayo nilipendana na yeye kitambo sana sii wakati huu kitambo sana sana nanikisiskia hiyo harufu mimi huwa na nostalgia mi huwa furahi kuyanukia.

Natumia wifi. Wifi ambao natumia inaitwa novia wireless. Actually ilikuwa imeisha leo ni kailipa so itaisha siku ya sita februari. Wifi ambayo natumia ni 10 mbps per second so ni relatively fast.

Mara mingi mimi hutazama video mtandaoni either TikTok kama YouTube ama Twitter. Twitter lakini sana sana ni kusoma news. Lakini sana sana video ambapo natadhamani TikTok kwa sababu wao huwa na video mzuri sana. Na na yaani unaweza tazama video mingi kwa wakati mfupi kwa sababu ni short short clips na upya wako na variety wako na video zote kama unapenda kuona urembo unapenda kuoana wimbo wa kona zote.

Sipendi, sipendi sana kusubiri kwenye mstari kwa sababu unachoka, especially kama ni mstari ambao hausongi. Hiyo pia inaeza kasirisha mtu sana. Pia unapata watu wamekaribiana. Lakini kama ni mstari unasonga iliyo, mkishafika umeshaanza kusonga mbele huo hauna shida. Lakini kama ni mstari ambao hausongi sipendi.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya kuku, kwa sababu naezaipika kwa namna mingi, naezaipika ni kama kitoweo ya wali, naezaipika nikule na ugali, na pia nyama ya kuku haina calories mingi, mtu ambaye anataka kupoteza kilo, anaezaikula kila siku, ili apate protein content na aweze kupoteza kilo.

Naam napenda kutoka nje usiku kuangalia nyota. Sana sana usiku wa machache. Sazile kila mtu amelala. Hakuna stima na hakuna makelele. Ya magari sazile hakuna watu na stima zimezimwa nyota huung'aa. Sana inakavi zuri sana. Pia napenda kutoka nje kuangalia asubui. Asubui saa ile kunaelekea kwa luga ya kizungu inajulikana kama don wakati mwingine mtu huweza kuona zile rare stars.

Mara nyingi asubui mimi hula mkate ama mandazi kutegemea na siku, nitatengeneza chai ya maziwa na nieke sukari, tena nile na mandazi ama mkate. Pia kuna wakati mwingine ambapo mimi hula chakula kama ugali uliobakia ama pia kukula kwa lugha ya kimombo inajulikana kama local fruits kama nduma na ngwashe.

Chakula cha kigeni ya ambacho nimeshaikijaribu ni lasagna. Nafikiri lasagna imetoka nchi ya Itali. Mara ya kwanza niliikula nilikwa nimenda kwa rafiki yangu akanitengenezea. Ya kwanza kuikula niliipenda sana. Ilikuwa na ladha tamu sana. Si chakula ambacho nimezoea kukikula sana so nilikipenda sana. Na baada ya hapo nilieleza rafiki yangu aniisaidie, anionyeshe namna ya kuipika ili nami nikija nyumbani nipikie familia yangu.

Filamu ambayo naipenda sana inaitwa how to get away with murder na ni aina ya filamu hii ni murder mystery ambapo kuna mama ambaye ambaye ni mwalimu Anasaidia wanafunzi wake na kuwafunza how to practice the law mara ya kwanza kuiona ilikuwa mwaka wa elfu mbili kumi na tano na hakuna yeyote aliyeleta hamu ya kutazama filamu hii nilienda katika duka la movie kwa Kenya tunaita movie shop muuzaji akanielekeza kuihusu akaniambia niende niiyone na nikaenda nyumbani nikaiyona naam ningependa sana kuiyona tena mara ya kwanza kwa sababu filamu hii ilikuwa mzuri sana iliweka mtu at the edge of their seat na ilikuwa na mafunzo ndani pia.

Naam ningependa kurudi katika ujana wangu kwa sababu naona kama kuna makosa ambayo niliyatenda nikiwa bado mdogo ambayo sasa niko na experience ya kuniwezesha nisi yafanye tena ninajua vyema ninajua mahali ambapo nigefanya hivi mambo yangekuwa tofauti nayalivyo sai.

La sisomi gazeti. Kwa sababu katika era hii, teknolojia ilikuja ikasaidia mtu kuweza kupata news haraka. Kama nilivyo sema awali, mi upenda kupata kujua mambo yanavyoendelea katika Twitter. So ni wakati wowote ninapotaka kujua kitu ambacho kinaendelea nitaingia Twitter Pia nimeweka notifications on katika programu kama Twitter ama TikTok ya happening news ya trending news So chochote ambacho kinatendeka kwa wakati huo nitapata kujua na mapema kushinda gazeti ambyo lazima ungengoja hadi siku ijayo ili ujue matukio ya siku iliopita.

Nataka kusema naweza kuishi siku moja bila teknolojia, lakini pia hiyo inaeza kuwa uongo kwa sababu teknolojia imekuja na ikasidia watu kuweza ku communicate. Kama sasa nikitaka kuongea na babangu, ninaezampigia wakati wowote. So, pia teknolojia imeleta kitu inaitwa addiction. So kuna ile wakati ninataka kuketi chini na kupumzika akili lakini najipata niki reach out for my phone ili nieze kuona ni nini kinatendeka so jibu langu ni naam naeza weza kuishi siku moja bila teknolojia lakini pia sidhani na weza kuishi siku moja bila teknolojia.

Sijawai, hiyo acha nianze na kusema sijawai pokea vitisho kwenye mtandao, lakini hili kuweza kujikinga kutoka vitisho la mtandao ni mimi hua siweki mambo controversial kwenye mtandao, mambo ambayo ya nezafanya watu, wachemke damu, ma watu waone ni kama nimesema opposite ya kile wao wanasema. So maramingi pia mimi huwa nimeweka nimetoa comment section watu wasiweze kuzungumza nami ni ki post kitu so hivyo ndo ambavyo na jilinda kutoka vitisho vya mtandao.

Baada ya siku ndefu mimi upenda kwanza ni kifika nyumbani na pata wakati mdogo wakukaa ni kiwa peke yangu ili ni relax pia after hapo napenda kuenda na kuoga ili niweze pia kuwa msafi mtu akiwa msafi mtu huweza kurelax vyema baada ya hio mi upenda kutengeneza kitu ya kukula ama kupata comfort food ile niweze kama nimekuwa na siku mbaya kitu kimetendeka ambacho sikuwa na kipenda itanisaidia kukua kurudi kukua sawa baada ya hiyo mimi hupenda kuenda kutika napu yani kujiwekelea kidogo katika kitanda langu na ku scroll through tiktok niki itazama video za watu na video za kunifurahisha.

Kinywaji mbacho nakipenda sana ni soda la Coca-Cola. Kutoka nikiwa mdogo nilipenda sana soda la Coca-Cola. Hadi saa hizi nilipo mkubwa napenda soda la Coca-Cola kwa sababu huwa na ladha nzuri. Kwanza ikiwe baridi imetoka kwenye friji huwa na hiyo the fizziness of ya kinywaji huwa mzuri sana naipenda kukunywa nikiwa nakula kitu kama biskuiti sababu ni tamu.

Nam natumia video kwa mawasiliano, sana sana kama kwa programu ya WhatsApp. Mi huwa, natumia video, yaani napigia watu simu kwa ile section ya video chat ili tuweze kuonana, tunakuwasiliana, pia kama nataka kupitisha ujumbe kwa mtu mi huwa, nakichukua video na natumia mtu. Pia nikienda mahali na kuna manthari mema kama nikienda kwenye bichi na kuna manthari mema huwa nachukua video ya kutumia ndugu zangu ili waone kama kuna siku nilikuwa nimeenda Egypt nikaona pyramids na nikajua kaka yangu walikuwa nataka sana kuenda Egypt so nikachukua video ya hayo manthari na nikamtumia kwa sababu hakuwa ameenda Egypt na alikuwa anataka kuona pyramids.

Kazini nguvu za nikona nguvu tofauti kama ya kwanza nikona research skills na analysis skills ambazo naweza kuzifanya na timu langu la kazi pia mimi ni kiongozi naweza kuwaelimisha na kuwaelekeza walio chini yangu ya vile mambo yale amba wataweza kuyafanya.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kuketi pamoja na kuzungumza, kujuliana, hali, na pia kusaidia na na pia kudansi. Mimi na familia yangu huwa tunaeka muziki na tunadansi na pia kupika chakula. Nilivyo sema napenda sana kupikia familia yangu. So mumi hupenda kuenda jikoni na kuwatengenezea kitu ya kula na pia tunakuja na tunawatch movie ama tunaenda kuogelea.

Naam nawafahamu majirani zangu na hii swali kwanza umeuliza wakati mzuri kwa sababu nina majirani lakini pia siwapendi wote Kuna jirani yangu ambaye alihamia karibu nasi na hua ana tusumbua sana, so namjuwa lakini si mpendi pia Lakini kuna majirani wengine ambao na wapenda ni wazuri tukipatana kwa njia huwatuna peana salamu watoto wake wanacheza na watoto wetu na tunashirikiana vizuri.

Mara nyingi zile programu ambazo nazitumia ni kama TikTok, kutazama video, YouTube pia kutazama video, pia kusikiliza muziki, Spotify kusikiliza muziki na WhatsApp kushirikiana na kuongea na marafiki na familia yangu. Pia Twitter naitumia ili nijue mambo ambayo yanatendeka na pia Instagram kushare pictures zile ambazo nimezichukua na marafiki.

Wakati wa msongo wa kazi mara mingi kwanza mimi hujiondoa katika ile situation ambayo inanipea msongo. Baada ya hayo mimi hu kwanza ninajirecollect ili nikuwe katika ile akili mzuri ile hali mzuri ya kuweza kuendelea na kazi yangu. Kama msongo unatoka kwa wale ambao tunafanya na wao kazi nitazungumza na nitawasiliana na wao ili tuweze kukuja na kufanya kazi vizuri bila msongo.

Rangi ninayoipenda zaidi ni rangi ya nyeupe, yani white. Rangi hii hunikumbusha, nikiwa utotoni vila mama yangu alikuwa ameweka rangi ya nyeupe katika chumba changu cha kulala. Na pia vile vitu vyote ninamiliki vya rangi ya nyeupe, namiliki nguo za rangi ya nyeupe. Kifuniko cha simu yangu ni cha rangi ya nyeupe na rangi hiyo inafanya nihisi amani na upendo hiyo rangi naionanga mara mingi pahali pengi Kwa sababu pahali pengi huwa kumepakwa hiyo rangi ya nyeupe.

Ripoti za kazi huwa nazianda kwa kutumia programu mingi kama huwa natumia programu ya SPSS, natumia Excel, na pia maramingi mi hutumia AI kunisaidia kukueka mawazo yangu vizuri kama AI ya chat GPT ama GROC. Na baada mi huu uweka mawazo yangu katika reporti na nikisha maliza reporti na ipeana kwa manager mkuu.

Programu ya simu ambayo mi hutumia kila siku ni programu ya WhatsApp Kwa sababu inaniwezesha kuwasiliana na kushirikiana na wote marafiki na familia ninaweza kupiga simu kutumia WhatsApp naeza kuandika meseji ya simu kutumia WhatsApp naeza tuma picture na pia ni rahisi na haraka kutumia.

Naam napenda kuenda pwani kwa sababu pwani kuna mandhari mazuri unaeza kuenda kuogelea katika bahari la Indian Ocean unaeza kuenda uketi hapo kwenye bichi na uone waves za maji usikia mchanga kwa miguu zako pia kukula chakula ya cha pwani inakuanga tamu sana na pia kuenda kuona Fort Jesus na mambo hayo mengine.

Kitendo cha wema ambacho nimeshai kufanya ni vitendo vingi sana nimesaidia watu kuna chakula ambao hawakuwa na chakula nimesaidia watu na pali pa kulala ambao hawakua na nyumba ya kulala pia nimesaidia watu na manguo kuna watu ambao hawakuwa na manguo na pia kusaidia watu kupata kazi na kujendeleza kimaisha.

Huwa na linda faraga yangu mtandaoni ni kwa kuweka account yangu iwe private ili si kila mtu ambaye nataka kuona ni nini ninacho kiposti ata ona pia kutoa comment section ndio watu wasiweze ku communicate na mimi na pia ni huwa nimeweka ya kuwa si kila mtu tu anaeza ona niko katika natumia hiyo mtandao ni wale tu ambao nimeruhusu.

Jukumu ni nalolipenda zaidi kazini ni jukumu la kufanya research na analysis kutoka nianze kazi hili nimekua nikijihusisha na kazi ya kufanya research na kufanya analysis na data set kubwa nilisomea hiyo nikiwa university na sasa ninafuraha sana ya kuwa hiyo ndo nimekuja kufanya.

Wakati ninaamka asubuhi, kitu cha kwanza ambacho mimi hukifanya ni kupiga swala. Huwa naomba mwenyezi mungu, aliwezesha siku langu, liende vizuri. Baadae mimi huenda jikoni kutengeneza kiamsha kinywa. Hiyo huwa sana sana wakati kama saa moja asubuhi. Baada ya hiyo mimi huenda na naoga. Tena navaa nguo, na naenda kazini.

Kama nilivyo sema awali niko katika weight loss challenge so hua nafanya mazoezi kila siku sana sana kutembea kila siku ninajaribu niwe nimefikisha steps elfu kumi ili niezeshe kupoteza kilo pia kwa muda wa kama hivi dakika 30 hua nafanya gym kidogo na pia michezo nimeshaanza kurudi kucheza badminton ili niwezeshe kupoteza kilo. Baada kufanya mazoezi mi huwa na hisi vizuri ila nimechoka lakini bado mi huwa na hisi vizuri.

Njia mbazo mi huwa natumia kupumzika ya, kama ya kwanza ni kuketi chini na kurelax. Ni natengeneza chai ya chamomile baada ya hiyo mnazaenda bafu nitumie ni oge kidogo ili, na maji baridi ili ni hisi vizuri. Pia naweza kula comfort food yoyote yangu ambayo napenda ama kujekelea katika kitanda ili nilale na ni scroll kwa tiktok kidogo ni kiwatch video za kufuraisha.

Jinsi ambayo napenda kujifunza mambo mpya ni kutazama vile ambavyo watu wengine wanafanya, pia kusoma kuhusu mambo hayo mapya na kupractice ili niweze kufanya mambo hayo mapya, pia kuenda katika mtandaoni na kufanya research kwa mambo mapya ya kufanya.

Hali ya hewa ambayo naipenda ni hali ya mvua, napenda sana kukiwa na mvua kwasababu mvua ni ile masika ambayo, napenda sana napenda harufu ya mvua ikigonga ardhi, napenda ambavyo hiyo sauti ya mvuwa inapogonga mabati ya roof.

Naam, nimeshai kulima nikiwa katika shule ya upili nilifanya somo la agriculture hapo tulifunzwa kulima tulifunzwa kupanda mimea kama maharagwe, mahindi na nyanya hapo ndio niliweza kujua kulima.

Ninaweza kupata marafiki wapya kwa kuenda katika event nje na kuwasiliana na kusiana na watu pia katoka mtandaoni teknolojia imesaidia kwa kuweza kupata marafiki kwa kila kona la dunia so huwa naweza kupata marafiki kutumia teknolojia na kuenda kwenye event.

Kati ya surwali na sketi napendelea sketi kwa sababu mimi ni mschana na huwa na vaa sketi lakini pia ninapenda kuvaa surwali siku zingine kama ambapo siku naenda kucheza machezo kama ya kucheza mpira ndo niweze kupiga mpira.

Kwa kweli sipendi kuenda cinema sana kwa sababu sipendi kuenda kuvaa hizo glasses za huko cinema. Mimi hupenda kutizama filamu kwenye runinga ama kwenye laptop yangu nikiwa nyumbani na nikiwa na familia yangu na mtoto wangu.

Katika kazi yangu nataka kufika hadi kukuwa manager na hata siku moja kuenda hadi nikakua ni mimi director wa kampuni.Kufanya hiyo nitaendeleza masomo yangu nipate masters na pia kwa wakati kwa uwezo wa mungu niweze kufika hadi phd nipate ile experience ambayo inahitajika ya kuniwezesha kufika hapo katika kazi.

Jambo la pili ambalo ni muhimu sana kwangu ni relationship yangu na mungu, mimi hujaribu yangu yote niishi maisha mazuri, niweze kuyafwata mambo ambayo ni yalielekezwa na kwa biblia na mungu, na pia kutimiza mambo ambayo amenitengea niyatimize.